Ndoto yangu kubwa ni kufanikiwa maishani na kueza kujitegemea kikamilifu. Nina ndoto ya kuwa mtu anaefanya kazi kwa bidii, anaye heshimika katika jamii na anaye kuwa na mchango chanya kwa watu wanao mzunguka. Ndoto hii inanipa nguvu ya kuendelea mbele hata ninapokutana na changamoto mbalimbali katika maisha. Natamani kupata mafanikio katika elimu na kazi yangu ili niweze kuishi maisha bora. Kupitia mafanikio hayo, ningependa kusaidia familia yangu na kuhakikisha kuwa wanapata maisha yenye utulivu na furaha. Ndoto yangu si kwa ajili yangu pekee yangu. Bali pia kwa ajili ya wale wanao ninao wapenda kwa jamii kwa ujumla. Zaidi ya yote, ndoto yangu kubwa ni kuhishi maisha yenye amani, heshima na kuridhika moyoni. Natamani kuwa mtu anayejivunia alichokipata kwa njia halali na mwenye moyo wakusaidia wengine. Ndoto hii ndiyo inanipa tumaini ya kesho bora na inafanya niamke kila siku ikiwa na lengu la kufanya vizuri zaidi kuliko jana.

Napenda chakula kisicho na mafuta mengi. Ingawa chakula chenye mafuta huwa kitamu kwa wengi. Mimi napenda chakula chenye mafuta kidogo kwa sababu kinanifanya nijisikie vizuri na mwenye afya. Chakula cha aina hii hunipa nguvu bila kunifanya nijisikie mzito au mchovu. Sababu nyingine inayonifanya nipende chakula kisicho na mafuta mengi ni afya. Ninaamini kuwa kula chakula chenye mafuta mengi mara kwa mara kinaeza kukusababisha matatizo ya kiafya kama vile uzito kupita kiasi au magonjwa ya moyo. Ndiyo maana napendelea mboga za majani, vyakula vilivyochemshwa au kuchomwa badala ya kukaanga sana. Pia napenda chakula kisicho na mafuta kwa sababu ladha yake halisi hujitokeza zaidi. Kwa mfano, mboga, samaki au nyama iliyopikwa kwa kiasi cha mafuta hutoa ladha ya asili bila kufichwa kwa mafuta mengi. Hii hunifanya kufurahia chakula changu kwa utulivu na kuridhika.

Napendelea kuvaa suruali kuliko sketi. Sababu kubwa ni kwa sababu suruali hunipa uhuru na faraja zaidi katika shughuli zangu za kila siku. Ninapovaa suruali najisikia uhuru kutembea, kufanya kazi na kushughulikia majukumu yangu bila wasiwasi. Suruali pia hunifanya nijisikie salama na mwenye kujiamini. Hasa ninapokuwa nje au ninapohitaji kusonga sana. Ni rahisi kuchagua suruali inayolingana na aina tofauti za blausi au fulana. Hiyo hunifurahisha hiyo kunifutaisha huonekana nadhifu bila kutumia muda mwingi kufikiria mavazi. Hata hivyo, sipingi sketi kabisa. Kuna nyakati maalumu kama vile hafla rasmi sherehe au matukio ya kifamilia ambapo sketi zinafaa zaidi. Sketi huongeza mvuto na heshima hasa pale mtu anapotaka kuonekana rasmi au wa kipekee. Kwa jumla napendelea suruali kwa matumizi ya kila siku kutokana na urahisi wa starehe yake. Lakini pia ninaamini kuwa ni vizuri kuvaa mavazi kulingana na tukio. Mavazi na hali iliopo. Mahali na hali iliopo. Kwangu mimi, kilicho muhimu zaidi ni kuvaa kwa staha nadhifu na kujiamini.

Kwa kawaida na lala katia masaa saba, hadi nane kila siku. Haya ni masaa yanayo nitosha kupumzika vizuri na kuwamusha mwili na akili kwa hali nzuri. Ninapopata usingizi wakutosha najisikia mwenye nguvu, makini na tayari kufanya shuguli zangu za kila siku. Ninaamini kuwa usingizi ni muhimu sana kwa afya ya binadamu. Usingizi wa kutosha hunisaidia kupunguza uchofu, kuboresha kumbu kumbu na kuimarisha afya kwa ujumla. Ndiyo maana ujitahidi kupanga ratiba yangu ili nipate muda wa kutosha wa kupumzika. Hata hivo kuna nyakati ambayo nalala masaa machache zaidi. Hasa ninapo kuwana majukumu mengi au kazi za dharura. Katika hali kama hiyo ujitahidi kulala mapema siku iliofuata ili kufidia usingizi uliopungua. Kwa ujumula hulenga kupata usingizi kwa masaa saba hadi nane kwa sababu hunifanya nijisike vizuri kimwili na kiakili. Kwangu mimi, usingizi ni anasa. Usingizi si anasa, bali ni hitaji muhimu kwa maisha yenye afya na ufanisi.

Kifaa cha teknolojia ambacho siwezi kuishi pasipo ni simu ya mkononi. Simu imekua sehemu muhimu sana ya maisha yangu ya kila siku. Kupitia simu naeza kuwasiliana na familia, marafiki au watu wa kazi kwa urahisi na haraka. Simu hunisaidia pia kupata taarifa mbali mbali. Naeza kusoma habari, kujifunza mambo mpya kupitia mtandao na hata kufanya kazi au masomo kwa njia ya mtandaoni. Kwa kifaa kimoja tu, ninaeza kufanya mambo mengi ambayo zamani yalihitaji muda au juhudi kubwa. Pia simu hunirahisishia kupanga maisha yangu. Natumia simu kuangalia ratiba, kueka vikumbusho na kusimamia majukumu yangu ya kila siku wakati wa mapumziko. Simu hunisaidia kujiburudisha kwa kusikiliza muziki au kutazama video. Kwa ujumla, simu ya mikononi ni kifaa muhimu sana katika maisha yangu. Si kifaa cha anasa tu, bali ni chombo kinachuunganisha na dunia. Kinachonisaidia kufanya kazi kwa ufanisi au kuishi maisha ya kisasa kwa urahisi.

Wakati ninapohitaji msaada kazini, jambo la kwanza hufanya ni kutambua tatizo kwa uwazi. Najitahidi kuelewa ni wapi ninapokwama na ni msaada wa aina gani ninaohitaji. Hii hunisaidia kueleza swala langu vizuri bila kuchanganya mambo. Baada ya hapo, humwendea mwenzangu au msimamizi wangu kwa heshima na unyenyekevu. Naamini huwa kuomba, msaada, si udhaifu, bali ni ishara ya uwajibikaji na nia ya kufanya kazi kwa usahihi. Ninapouliza maswali au kuomba mwongozo, hufanya hivyo kwa wakati unaofaa ili kuepuka kucheleweshwa kazi. Pia, hupenda kusikiliza kwa makini ninapopewa msaada au maelekezo. Huandika mambo muhimu au kujaribu kuyatekeleza mara moja ili kuhakikisha nimeelewa. Endapo bado nina mashaka. Siogopi kuuliza tena hadi nipate kuelewa kamili. Kwa ujumla, ninapoomba msaada kazini kulenga kushirikiana na wenzangu kwa njia chanya. Ushirikiano hunisaidia kuboresha ujuzi wangu. Kufanya kazi kwa ufanisi ni kufikiria malengo ya pamoja kazi.

Natumia simu yangu zaidi kwa mawasiliano, kupitia simu, mawasiliano na familia, marafiki na watu wakazi kwa kupigia simu. Kutuma ujumbe au kutumia mitandao ya kijamii. Mawasiliano haya hunisaidia kubaki karibu na watu muhimu katika maisha yangu hata wakiwa mbali. Pia natumia simu yangu kupata taarifa na kujifunza naweza kusoma habari, kutafuta maarifa mpya mtandaoni au kufatilia masomo na kazi ya nje kidigitali. Simu imenirahisishia kupata taarifa kwa haraka wakati wowote ninapo zihitaji mbali na hayo natumia simu yangu kwa burudani kusikiliza mziki kutazama video na filamu na wakati mwingine kucheza michezo burudani hii hunisaidia kupumzika na kupunguza msongo wa mawazo baada ya siku ndefu. Kwa ujumla, siku yangu ni chombo muhimu kinacho nisaidia kuwasiliana, kujifunza na kujibrudisha. Natumia simu yungu kwanjia yenye usawaziko. Ili inisaidie katika maisha ya kila siku. Bila kunipotezea muda mwingi.

Mwezi ninaupenda zaidi katika mwaka ni mwezi wa disemba. Napenda mwezi huu kwa sababu huja na hali ya sherehe, furaha na mapumziko. Ni kipindi ambacho watu wengi hupata muda wa kupumzika baada ya kazi na shughuli za mwaka mzima. Disemba pia huwa mwezi wa kukutana na familia na marafiki. Watu wengi husafiri kuenda kwao au kukutana kusherehekea pamoja. Hali hiyo junifanya nijisikie karibu na wapendwa wangu na kuniletea furaha kubwa. Pia napenda disemba kwa sababu ya hali ya hewa ambayo mara nyingi huwa ya joto na ya kufurahisha. Ni wakati nzuri, wa kusafiri, kutembelea maeneo, tofauti na kufurahia maisha. Aidha, sherehe za mwisho wa mwaka huleta matumaini mpya na malengo mapya kwa mwaka unaofuata. Kwa ujumla, disemba ni mwezi ninaupenda zaidi kwa sababu huleta furaha, mapumziko na matumaini mapya. Hunipa nafasi ya kutafakari mwaka uliopita na kujiandaa kwa muanzo mpya ulio bora zaidi.

Mimi ningependa kusuungia kuwa napenda kupata habari kwa njia mtandaoni. Kila njia ya kupata habari ni inafaida zake. Lakini binafsi napendelea njia za mtandaoni. Kwanza kabisa, habari mtandaoni zinapatikana kwa haraka kwa mfano. Tukipata tukio jipya. Mara tu linapochapishwa mtandaoni. Unaweza kulisoma mara moja. Hii ni tofauti. Hii ni tofauti na gazeti ambalo linachapishwa mara moja kwa siku au kwa wiki. Na mara nyingi habari nyingi zinatokea siku hazina nafasi kwenye gazeti la asubuhi. Pili, mtandao unaotoa urahisi wa kupata habari nyingi kutoka sihemu tofauti. Kwa gazeti, mara nyingi unapata habari chache zinazochaguliwa na mhariri. Lakini mtandaoni unaweza kufuata vianzo vingi tofauti. Kama vile vyombo vya habari, kuna blogu au hata mitandao ya kijamii. Na hivyo kupata mtazamo mpana kuhusu tukio fulani. Tatu, habari mtandaoni zina kuwezesha kuchagua unachopenda. Unaweza kusoma siasa, michezo, burani au teknolojia kwa uraisi. Pia, unaweza kushiriki habari na marafiki au kujadili kwenye majukuwa mbali mbali. Gazeti linakupa tu kile kilichoandikwa na mara nyingi huwezi kuingiliana au kuliza maswali moja kwa moja.

Simu ya mkononi imekuwa sehemu muhimu sana ya maisha yangu ya kila siku. Kwanza kabisa, kwa wastani natumia simu yangu kwa saa tatu hadi ine kila siku. Muda huu hutegemea shuguli nilizo nazo, kama kazi, masomo au mawasiliano na familia na marafiki. Kuna siku ambazo natumia simu zaidi. Hasaa ninapohitaji taarifa au kufanya kazi mtandaoni. Kuhusu programu zinazotumia zaidi, napendelea programu za mawasiliano kama WhatsApp, kwa kuwasiliana na watu wa karibu, pia natumia programu za mtandao ya kijamii kupata habari na burudani. Vile vile, ninatumia simu kwa kusikiliza mziki, kutazama video za kielimu, na wakati mwingine kujifunza mambo mpya kupitia program za masomo. Ndiyo, nakumbuka simu yangu ya kwanza vizuri sana. Ilikuwa simu rahisi, haikuwa na internet wala programu nyingi. Iliweza kupiga na kupokea simu pamoja na kutuma ujumbe mfupi tu. Hata hivyo, ilinifurahisha sana kwa sababu ilinipa uhuru wa kuwasiliana bila kutegemea mtu mwingine. Simu imenisaidia sana katika maisha yangu. Imeraisisha mawasiliano, imenisaidia kupata habari kwa haraka, na pia imenipa fursa ya kujifunza na kufanya kazi kwa njia rahisi. Kupitia simu, ninaeza kuwasiliana na watu walioko mbali, kupanga ratiba zangu na hata kutatua baadhi ya matatiso ya kila siku. Kwa upande wangu, mda mzuri wa kusiba simu ni wakati wa kulala, usiku, au ninapokuwa na familia au kufanya jambo muhimu linaloitaji umakini. Kuzima simu kwa mda husaidia kupumzisha akili, kupunguza mzongo wa mawazo na kuimarisha mahusiano ya ana kwa ana. Kwa jumla, ingawa simu ni muhimu sana ni vyema kutumia kwa kiasi na kwa malengo yenye faida.

Ndiyo, napenda kutumia video katika mawasiliano yangu ya kila siku. Kwa mvano, napenda kufanya simu ya video kupitia programu kama za WhatsApp, Zoom, au Google Meet. Kuzungumza na familia marafiki au hata kwa masomo ya kazi. Kwa kutumia video, ninaweza kuona uso wa mtu na hisia zake moja kwa moja. Jambo ambalo huimarisha mawasiliano zaidi kuliko simu za kawaida au ujumbe wa maandishi. Zaidi, video hufaa sana wakati wa mikutano au kujifunza mitandaoni. Inarahisisha kushiriki picha maelezo au kufundishana kwa urahisi. Hii inafanya mawasiliano kuwa ya moja kwa moja na yenye uhusiano wa karibu. Tofauti na ujumbe wa maandishi ambao unawaza kutofauti. Kutokufahamisha hisia au maana kwa usahihi kwa hivyo kutumia video ni njia bora ya kuwasiliana kwa ufanisi na kuhakikisha watu wanapata maelezo kamili. Kwa kuelewana vizuri hii ni faida kubwa katika maisha ya kisasa. Kwani husaidia kuimarisha mahusiano na kufanya kazi au masomo kwa rahisi sahidi.

Wakati wa likizo ni fursa nzuri ya kupumzika, kujifurahisha na kuondoa msongo wa kazi au masomo. Mimi binafsi napenda kutumia likizo kwa njia mbali mbali, ili kujistawisha na kurahisisha maisha yangu. Kwanza napenda kusafiri. Inaweza kuwa kuenda miji mingine, vijijini au hata nchi za jirani. Safari hutoa nafasi ya kuona mazingira mpya, kufurahia tamaduni tofauti na kupumzika kutoka shuguli za kila siku. Napenda kutumia muda mwingi nyumbani kwa kufurahia vitu vidogo vinavyonifurahisha kama vile kusoma vitabu, kuangalia filamu, kusikiliza muziki au kucheza mchezo ya ndani. Hii inanipa raha na kunifanya nijisike vizuri kisaikolojia. Tatu, napenda kutumia likizo kufanya shuguli za kijami. Hii ni pamoja na kukutana na marafi, familia, marafiki au kushiriki katika hafla za kijami. Shuguli hizi hunisaidia kuimarisha mahusiano na kunifanya nijiskie sehemu ya jamii. Mara nyingine napenda kuzingatia afya yangu kwa kufanya mazoezi, kutembea au kuenda kwenye mbuga na maeneo ya asili. Hiu husaidia akili na mwili na nguvu na afya njema.

Napenda kusimamia na pia kusimamiwa. Kulingana na mazingira ya kazi na majukumu niliopewa. Ninaamini kuwa uongozi mzuri haumaanishi kutoa maagizo pekee bali pia ni kushirikiana. Kusikiliza wengine na kuwa mfano bora. Ninapata nafasi ya kusimamia. Kufanya hivyo kwa heshimu, kwa kuwaheshimu wengine. Kuwapa muongozo na kushirikiana nao ili kufikia malengo ya pamoja. Vile vile, sina tatizo kusimamiwa kwa sababu ninaamini kwa kusimamiwa, hunisaidia kunifunza, kurekebisha makosa na kuboresha utendaji wangu. Napenda kupokea maelekezo na ushauri kutoka kwa viongozi wangu kwa kuwa hunijenga na hunipa muelekeo sahihi katika kazi. Kwa ujumla naamini kwamba kufanya kazi kwa mafanikio kunahitaji uwiano kati ya kusimama na kusimamiwa, ushirikiano nzuri kati ya viongozi na wafanyikazi, hujenga mazingira chanya na kazi na kuchangia kufikiwa kwa malengo kwa ufanisi.

Ndio, napenda kucheza na watoto. Kucheza nao hunipa furaha na kunifanya nijisikie huru na mwenye amani. Watoto wana roho safi na furaha ya kweli. Hivyo kucheza nao, huniletea tabasamu na kunisaidia kupunguza msongamano wa mawazu. Nina pocheza na watoto, hupenda kushiriki mchezo inayofaa, umri wao. Kama michezo ya kujifunza kuimba, kukimbia au kucheza michezo rahisi ya kufikirisha, kupitia mchezo hiyo, watoto ujifunza kushirikiana, kueshimiana na kukuza vipaji vyao. Pia, mimi nina amini kuwa, kucheza na watoto ni njia nzuri ya kuwa jenga, kisaikolojia na kihisia. Uwasaidia kujiamini, kujieleza na kujisikia kupendwa kwa ujumla. Napenda kucheza na watoto kwa sababu, kuna jenga uhusiano mzuri na kuchangia katika maelezo bora ya watoto.

Ndiyo, napenda hadithi za ajabu. Hadithi hizo hunivutia kwa sababu hunipeleka katika ulimwengu wa kufikiria na kunifanya nione mambo kwa mtazamo tofauti. Kupitia hadithi za kiajabu, hunifunza ubunifu, hekima na mafunzo ya maisha yanayowasilishwa kwa njia ya kuvutia. Hadithi za ajabu hunisaidia kupanua fikra zangu na kuchochea uwezo wangu wa kufikiria kwa kina. Pia hunipa burudani kusaidia kupumzika baada ya shughuli za kila siku. Ninaposimama au kusikiliza uhisi kama kama ninasafiri katika ulimwengu mwingine uliojaa maajabu na mafundisho.

Ndiyo, ninavaa saa. Kuvaa saa hunisaidia kupanga muda wangu vizuri na kuwa makini katika shughuli zangu za kila siku. Kupitia saa, ninaweza kufuatilia muda kwa urahisi na kuhakisha nafanya mambo yangu kwa wakati unaofaa. Mbali na umuhimu wake wa kuonyesha muda. Saa pia ni sehemu ya muonekano wangu. Napenda kuvaa saa ilio inayolingana na mavazi yangu na mazingira niliyopo. Iwe ni kwa shughuli za kawaida au kwa hafla maalum. Hivyo, saa hunisaidia kuonekana nadhifu na mwenye mpangilio mzuri.

Ndiyo, napenda kutembea kwa miguu. Kutembea hunisaidia kujenga afya ya mwili na kunifanya nijisikie mtulivu kiakili. Ninapotembea hupata nafasi ya kufikiria, kupumzisha mawazo na kufurahia mazingira yanayonizunguka. Kutembea kwa miguu pia husaidia katika shughuli za kila siku. Hasaa ninapokuwa nasafiri umbali mfupi, baada ya kutumia usafiri, kutembea hunipa fursa ya kufanya mazoezi kuokoa muda na wakati mwingine kuokoa gharama. Pia hunisaidia kuwa karibu zaidi na mazingira na jamii inayozunguka.

Kila jioni kabla ya kulala, hupenda kutulia na kujipanga baada ya shughuli za siku nzima. Mara nyingi huanza kwa kuandaa vitu nitakavyohitaji kesho ili kuhakikisha ninaanza siku nikiwa tayari na bila msongo wa mawazo. Baada ya hapo, huchukua muda mfupi kujitunza kama kuoga, kusali au kutafakari kuhusu siku yangu. Hii hunisaidia kupumzisha akili na kujiandaa kisaikolojia kwa usingizi. Wakati mwingine, husoma kitabu, kusikiliza muziki, mtulifu au kuangalia jambo jepesi ilikuondoa uchofu.

Ndiyo, napenda kuimba. Kuimba hunipa furaha na hunisaidia kujieleza kihisia. Ninapoimba huhisi kama ninapumzisha akili na kuachilia msongo wa mawazo uliokusanyika kutoka na na shuguli za kila siku. Napenda kuimba nyimbo za aina mbali mbali. Hasa nyimbo zinazobeba ujumbe mzuri na unaonitia moyo. Kuimba hunifurahisha pia kwa sababu huniongezea kujiamini na kunifanya nijisikie uhuru. Wakati mwingine huimba peke yangu na wakati mwingine huimba pamoja na wengine. Jambo linaloleta mshikamano na furaha pamoja.

Chakula ninachokipenda zaidi ni wali na kuku wakupikwa kwa viungo vizuri. Napenda sana chakula hiki kwa sababu kina ladha tamu, kinashibisha na hunipa furaha ni napokila. Mara nyingi napenda kukila nyumbani au katika mgahawa niliouzoea. Hasa pale ambapo chakula hupikwa kwa usafi na kwa uangalifu. Ladha ya wali na kuku ninayoipenda ni ile ilio laini nyenye harufu nzuri ya viungo kama kitungu, tangawizi na pilipili kwa kiasi. Kuku unapokuwa umeiva vizuri huwa mtamu na mwepesi kuliwa. Na wali unapokuwa mweupe au wakupikwa kwa viungu huifanya sahani kwa kamili. Nakumbuka mara kwanza nilipokila chakula hiki kilichonivutia sana ni nyumbani. Ambapo niliandaliwa na mtu wa familia, yeye ndiye aliyefanya nipende sana chakula hiki kwasababu ya namna alivyoipika kwa upendo na ustadi. Mara ya mwisho ni kila chakula hiki ilikuwa hivi karibuni na bado kiliniacha nikiwa na hisia nzuri na kuridhika. Kwa ujumla, chakula hiki kina nafasi ya pekee moyoni mwangu kwasababu kinanipa kumbu kumbu nzuri, ladha tamu na furaha kilanapokila.

Kwa kawaida, hujitahidi kunywa maji ya kutosha kila siku kwa sababu najua maji ni muhimu sana kwa afya na mwili. Kwa wastani, hunywa takriban lita mbili hadi tatu za maji kwa siku. Kulingana na shughuli ninazozifanya na hali ya hewa. Ninapokuwa na shughuli nyingi au hali ya hewa isipokuwa ya joto huongeza kiasi cha majina ninayokunywa ili kuzuia upungufu wa maji mwilini. Kunywa maji hunisaidia kuwa na nguvu, kuboresha mengenyo na chakula ya kudumisha afya ya ngozi.

Kwanza, unaitaji kujua kusudi la ripoti, kuelewa lengo la ripoti. Je, ni ripoti ya kazi ya kila siku, au ni ripoti ya mradi maalum, au ni ripoti ya utendaji, wa timu au kamboni. Kujua hili, husaidia kuamua muundo na kina cha maelezo. Kuunda muundo wa ripoti, ripoti za kawaida zina sehemu zifuatazo. Ina kichwa jina la ripoti, jina la muandishi, tarehe na jina la kampuni ama shirika. Muhtasari, mfupi wa yaliyomo kwenye ripoti, sio saidi ya ukurasa moja. Kuna utangulizi, inaeleza sababu ya ripoti na malengo yake. Kuna mbinu, unaeleza jinsi ulifiofanya kazi au kufanya taarifa. Kuna matokeo, taarifa muhimu iliokusanya matokeo ya kazi vigezo vilivyofanyika. Kuna majadiliano, uchambuzi wa matokeo, changamoto zilizokutana nazo, mafanikio na suluhisho. Kuna hitimisho na wapendekezo. Mhutasari ya yale ulio yaliofanywa na hatua zilizopendekezwa baadae. Vyaambatanisho. Una michoro, jeduali, picha au data nyingine muhimu. Alafu pia kuna marejeo ikiwa umetuma vyanso vya inje. Umetumia vyanso vya inje. Unatumia lugha rasmi na wazi. Unaepuka maneno ya mitaa au hofu. Unatumia vichwa vidogo. Vichu wa vidogo zaidi. Ili kuraisisha kusoma. Unatumia orodha za nukta au jeduali kuonyesha taarifa kwa uwazi. Ueke tarehe na kumbugumbu vigizo vya kazi. Kila sehemu inayoitajika.

Asubuhi hii niliamka mapema karibu saa kumi na mbili na nusu wa asubuhi. Baada ya kuamka, kitu cha kwanza nilichofanya ni kunyoosha mwili kidogo na kuangalia muda. Kisha, nikanawa uso ili nijiskie fresh. Kwa chakula cha asubuhi, nilichukua chai ya maziwa na mkate. Pamoja na tunda kidogo ili nipate nguvu ya kuanzia siku. Baada ya hapo, nilianza siku yangu kwa kupanga mambo ya kufanya, kuangalia ratiba na kuanza kazi taratibu. Asubuhi, hii nilihisi nikiwa mtulivu na mwenye matumaini. Ingawa kulikuwa na uchovu mdogo, lakini hali ya hewa na utulivu wa asubuhi vilinipa ari ya kuendelea na shughuli za siku.

Kwa upande wangu, kwa mfano ningependa kujifunza sayansi ya anga na teknolojia za kisasa. Hasa mambo yanayohusiana na exploration ya anga. Roboti mara mashini za akili na jinsi nishati mbalala inavyofanya kazi. Sababu ni kwamba haya masomo yanachanganya uchunguzi wa kisayansi na ubunifu. Na yananipa fursa kuelewa jinsi dunia na ulimwengu vanavyofanya kazi. Pia ningependa kujifunza lugha mpya na utamaduni wa nchi nyingine kwa sababu kunasaidia kuongeza mtazamo wa dunia na kuunganisha na watu tofauti. Shughuli ninazopenda kufanya wakati wa kujifunza ni kujaribu majaribio madogo, kufanya simulation, kusoma vitabu vya ufundi na science na kushirikiana na wenzangu hivi inafanya kujifunza huwa furaha na sio mzigo.